Mimi huweka nenosiri salama kwa kubadilisha kila mara haswa kama ninahisi akaunti yangu hiko hatarini pia mimi huepuka taarifa za binafsi. Situmii jina langu tarehe ya kuzaliwa namba ya simu au jina ya shule.